Study yangu muhimu katika kazi, sana sana huwa ni kueza kuwajibika katika nikiwa kazini, na kueza kukua na mawasiliano mema miongoni mwetu, na pia sana sana natamkanga kuna kukwanga na hiyo pia kuangalia muda, na pia kuweza ku nini pia ku kukua yaani niko thabiti kuface izo machallenges zote.

Kwa kweli nimeweza kupata mafanikio kadhaa, kutoka nianze kazi. Nakumbuka mara ya kwanza mimi kuanza kazi, sikuwa naweza kuwasiliana na watu. Sikuwa naweza kuongea mbele ya watu bali, nime kuja kukuwa niko sasa ninaweza kaa mbele ya watu naweza kuongea, naweza, wakati huu naweza ongea mbele ya watu, yaani naweza, ata nimeweza kufanikiwa kupata cheo kwa uaminifu wangu, kwa kujituma, nimekuja nikapandishwa, nimepanda vyeo vingi sana kutoka nianze kazini. Yaani vitu ziko tofauti sana na vile vilikuwa mwanzoni. So, hio inanikumbusha kwamba nimefanikiwa kiwango kingine. Nimetoka, kwa maana nimetoka kiwango moja tu kwingine, na nimeweza kujifunza mambo mengi sana nikiwa kazini. Nimeweza pia kuzi face hizo challenges zote kazini.

Mi hutazama video mingi huko tiktok. Na huwa naburudishwa tu na vituko ambao ziko huko. Kwa maana kuna video za kila aina ambayo wewe mwenyewe unatamani kutazama So mimi huwa naonelea kuwatch zote nikiwa tiktok.

Kwanza ningependa kukua na uwezo wa kujiamini zaidi na kuweza kujipanga kupanga muda wangu vizuri, pia naweza penda niweze kuwa na ujuzi wa kuwasiliana, kuwasiliana na hiyo uwezo ya kuwasiliana in a good direction, yani naweza kuchukua nini jambo fulani na niweze kuwasiliana na hilo vizuri bila tatizo.

Kuongea ukweli sipendi michezo vile lakini napenda kutazama. Sana sana marafiki wangu wameza kunifanya niwe wakupenda kutazama michezo ambayo zinaendelea sana sana football. Ni najipatanga pia ni menza kutamani kuona na lakini siku wa napenda. Siku anapenda kucheza kumana sipendi kucheza na uwezi nipatani kucheza lakini natamani inapendanga tu hiyo wakatina ya tunawochizo mamichezo. Tuna ukona timflani yamboe mwenyewe una unayisupport tu.

Wakati ambao napenda kustarehe sana sana napenda kukua na my own company. Yani natamaningi nikuwe mimi ndio niko pekeyangu sasa wakati ambao nataka kustarehe sana sana hua napendelea kuenda mahali ka staycation hii ni mahali ambapo niko peke yangu nimetulia nafikiria. Napea akili ieze kutulia na nieze kupunguza mawazo. Maramingi hua natamani kupanga kuenda. Kutuliza akili sana sana na yani kukue kwa mahali ambapo uko wewe pekeyako mahali ambapo pametulia huko ndo kuna nifurahishanga na mahali ambapo hakuna kelele mingi napenda pia kutulia napenda pia kukaa na my own company mara mingi sana so ninapotaka kustarehe mimi uwa natafuta pesa kidogo alafu naeza kuweza kujipanga vile ambavyo naeza enda mahali ambapo ntatulia tu mimi nifanye shughuli zangu za starehe nikimaliza ni hivyo naskia tu nimetosheka sasa.

Msimu ambao huwa napenda sana katika mwaka ni msimu wa jua kwa maana unaeza ni wakati ambao unaeza panga shuguli zako za kazi bila changamoto ya mvua. So mi huwanapenda sana na tamaningi wakati wa jua kwa maana inanirahisishianga kupanga kazi zangu na shuguli zangu za kila siku.